Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumba changu cha kulala. Ninakipenda kwa sababu ni mahali ninapopata utulivu na faragha. Kinachikifanya kipendeke ni mpangilio wake mzuri, kitanda changu na muziki ninaosikiliza nikiwa pekee yangu. Ndani ya chumba hicho husoma, kusikiliza muziki, kutafakari na kupumzika baada ya siku ndefu. Nikiwa humo huhisi amani, usalama na uhuru kwa kuwa mimi mwenyewe bila usumbufu.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa, maziwa hunipa nguvu na hunifanya nijisikie mwenye afya, hasa nikiyanywa asubuhi au kabla ya kulala. Napenda maziwa ya moto au yaliyochanganywa na chai. Pia najua yana virutubisho muhimu kama kalsiamu ambayo hunisaidia kuimarisha mifupa na meno, hivyo hunifanya nijisikie vizuri kuyanywa mara kwa mara.